Ndio, nimewai kununua tikiti za tukio mara kadhaa. Kununua tikiti hunipa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika matukio mbalimbali ya kijamii, kitamaduni, na burudani kama vile michezo, tamasha za muziki, maonyesho ya sana na mikutano ya kielimu. Kabla ya kununua tikiti huwa napata taarifa kuhusu tukio husika muda wake, eneo litakalofanyika pamoja na gharama ili nijipange mapema. Tikiti hunisaidia kuhakikisha ninahudhuria tukio bila changamoto ya kukosa nafasi au usumbufu wa kupanga dakika za mwisho. Wakati wa tukio, hupata fursa ya kujifurahisha, burudani, kujifunza mambo mapya kuingiliana na watu kutoka semu tofauti ambao wana maslahi yanayofanana na yangu. Hii unisaidia kupanua kuelewa wangu wa kijamii na kitamaduni. Aidha, kunua tikiti hunifundisha umuhimu wa kupanga muda na matumizi ya fedha kwa njia bora. Baada ya Tukio, hubaki na kumbu kumbu nzuri na uzoefu wa kipekee, unaochangia furaha na maendeleo yangu kibinafsi. Kwa ujumla, kunua tikiti za matukio, ni njia muhimu ya kushiriki kikamilifu katika, shughuli za kijamii, kujiburudisha na kukuza maarifa na mahusiano mema katika jamii.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo yanayo lenga vitendo na uzoefu moja wa moja kwa moja. Mafunzo haya hunipa fursa ya kujifunza na kufanya kazi halisi badala ya nadharia pekee. Kupitia mafunzo ya vitendo nimeweza kukuza ujuzi wa mawasiliano, kazi ya pamoja na uwezo wa kutatua matizo kwa haraka na ufanisi. Aidha, mafunzo ya kazi hunisadia kuelewa mazingira halisi ya kazi nidhamu ya kikazi na umuhimu wa usimamizi wa muda. Nimejifunza jinsi ya kufuata maelekezo kuwajibika kwa majukumu niliopewa na kushirikiana na watu wenye mitazamo na taaluma tofauti. Mafunzo haya pia yamenisadia kuongeza kujiamini na kuboresha utendaji wangu kazini. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kazi yamenipa maarifa ya kitaaluma na uzoefu na hunisaidia kufanya maamuzi bora katika kazi yangu. Kupitia mafunzo haya nimeweza kujitambua zaidi kubaini nguvu zangu na udhaifu wangu na kujipanga kwa maendeleo ya baadaye. Kwa ujumla, mafunzo ya kazi yamekuwa msaada mkubwa katika kunijenga kitaaluma na kuniandaa vyema kwa changamoto za soko la ajira.

Ninapovutana na udhaifu wangu kazini, huanza kwa kujitathmini na kutambua kwa uaminifu. Ni zaidi kuelewa ni maneo gani nahitaji kuboresha, badala ya kuyaficha au kuyaepuka. Kutambua udhaifu hunisadia kuchukua hatua sahihi ya kujiboresha na kuimarisha utendaji wangu. Baada kutambua udhaifu, weka mipango kujifunza au kujiboresha, hii inaweza kuwa kupitia kusoma, kupata mafunzo ya ziada au kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu na wasimamizi wangu. Huwa niko tayari kupokea maoni na maelekezo kwa sababu naamini yanachangia ukuaji wangu kitaaluma. Aidha, hujitahidi kubadilisha udhaifu kwa fursa ya kujifunza. Kwa mfano, ikiwa aina udhaifu katika eneo fulani la kazi, fanya mazoezi zaidi na kuomba msaada inapohitajika ili kuboresha ujuzi wangu. Pia, hujifunza kusimamia muda wangu vizuri ili kuepuka makosa yanayotokana na haraka au msongo wa kazi. Kwa ujumla, ushugulikia udhaifu wangu kwa mtazamo chanya na wamaendeleo. Naona udhaifu si kama kikwazo, bali kama hatua ya kuelekeza, kuelekea mafanikio. Kupitia juhudi za kujiboresha na kushirikiana na wengine, naendelea kukua na kuongeza ufanisi wangu kazini.